Mambo yanayochangia mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uongozi mzuri, usafi, mshahara mzuri na kufanya kazi na wafanyi kazi wenzangu ambao tunafurahiana. Tuko na ushirikiano katika kazi yetu pamoja na tunafurahiana katika kazi. Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri na unaweza kufanya kazi bila kusumbuliwa na mtu yeyote.

Napenda chai, mimi niliijua chai kutoka utotoni, ambapo ukiamka asubuhi, ndio staftahi, ndio unatumia asubuhi, wakati tumeamka kama kiamsha kinywa. Kwamara nyingi inatumika asubuhi, tunakunywa chai asubuhi, wakati wowote, hata kama ni saa saba, hata kama ni jioni. Chai ni kinywaji ambacho, tumekijua kwa mudamrefu na mimi huipenda sana. Na nasikia vizuri wakati ninapokunywa chai. Nasikia vizuri na sikia nimetulia. Nasikia ina nituliza sama.

Naam, kwa sasa kitu ambacho ninakifadhi cha dhamani sana ni cheti changu cha chuo kikuu ambacho nilipata wakati nilipo hitimu masomu yangu ya chuo kikuu. Hicho ndicho cheti cha dhamani sana kwangu na ndio naitunza na kuhifadhi sana mikononi mwangu kwa sasa.

Wizi, ni tabia ambayo hunichukiza sana ninapo ona watu wakinyanganya wengine mali yao ama kuiba vitu vya dhamani vya wengine ambavyo wame tafuta kwa ugumu sana lakini mwizi anakuja tu anaiba tu anamuacha mwenye alitafuta hivo tu aanze maisha upya na taabu tena.

Harufu ya marashi. Marashi ina harufu nzuri. Ina yopendeza. Naipenda sana harufu ya marashi. Hiyo ndiyo harufu ya kwanza ambayo mimi huipenda sana. Yapili ni harufu ya nyama iliyochomwa. Haswa wakati ni napo kuwa nanjaa. Naipenda sana hiyo harufu.

Kufanya kazi na timu ya mbali sio kitu rahisi. Inahitaji mikutano, vya mara kwa mara, sana sana kupitia simu, kupitia mitambo ndio muweze kupanga kazi pamoja. Inahitaji msaidiane, inahitaji watu ambao wanaelewa kazi wanafanya.

Mimi wakati ni napo itaji msaada. Kazini huwa naomba msaada kutoka kwa wafanyakazi wenzangu ama kutoka kwa wakubwa wangu meneja ili waweze kunisaidia na chochote ambacho ninahitaji na kwa kweli huwa wananisaidia.

Mafunzo ya kupata pesa ama mapato zaidi kupitia teknolojia. Kama kuongeza, kuongeza, kuongeza, kuongeza, kuongeza, kuongeza, kuongeza, kuongeza kuongeza maarifa. Sasa kupitia teknolojia kama saa hii na tumia silence of voice AI. Ampapo naongeza maarifa na pia naweza kupata kipato ama pesa ya kujikimu ama pesa ya kusaidia maisha.